Singependa kurudi kwa ujana kwa sababu nilishapita hiyo wakati. Wakati wa ujana ulikuwa na wakati wake na nilifanya vitu za ujana. Sa hizi mimi ni mtu mzima nafanya vitu za kiuzima kwa sababu wakati ni wa uzima.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano, haswa kwa ule mtandao wa Whatsapp, Whatsapp, video call. Iyo ndiyo mimi hutumia sana kuwasiliana na jamii na marafiki wangu. Pia natumianga Google Meet kufanya mawasiliano ya kikazi. Iyo ndiyo ule mtandao ambao huwa natumia kufanya mawasiliano ya video ya kikazi.